Kulingana na muktadha huu mchezo gani ungependa kujaribu ni swali mtu aneza ulizwa na maswali yanayo weza kuibuka kulingana na mada hii ni moja ni kwanini ungependa kujaribu mchezo huo. Swali la pili ni mambo gani yanayo kuvutia katika mchezo huo. Swali la tatu, umewahi kushiriki au kuangalia mchezo huo hapo awali? Swali la nne, ungependa kucheza wapi na nani mchezo huo? Swali la tano, unafikiri mchezo huo una faida gani kwa afya au kwa maisha yako? Hayo ni baadhi ya maswali yanayo endana na muktatha au swali hili. Jawabu langu ni ningependa kujaribu mchezo wa kikapu kwa sababu unahitaji ushirikiano watimu, unajenga afya ya mwili na husaidia kukuza nidhamu na mawasiliano kati ya wachezaji. Ni ngependa kujaribu huu mchezo wa kikapu kwa sababu unapo utazama, unapouona, wanapo ushiriki, wachezaji wanapo ushiriki Kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya wachezaji Unapata mawasiliano yao yapo kwenye hali ya juu Yanazingatiwa mno ni mchezo ambao unakuza afya pia. Uneza kuza afya kwa kufanya mazoezi au vitu vinginevyo. Na kulingana na mchezo wa kikapu uneza kuza afya kwa sababu unaweka mwili wako katika hili hali ya mazoezi. Ya hiyo ndio sababu yangu ya kuchagua mchezo ningependa kujaribu.

Mada, unajenga mausiano vipi na wafanyikazi wengine? Baaadhi ya maswali yanaya weza kuibuka katika mada hii ni moja ni una unajenga aje mausiano ka kwenye kazi na wafanyikazi wenzako. Unachukua hatuwa gani kazini? Endapo kuna utofauti kazini? Na wenzako tatu unaeza toa faida au unaeza eleza faida za mahusiano mema kati ya wenzako na wafanyikazi kule kazini. Au unaeza toa swali lingine linaloenza kuibuka ni una unaeza kuwa na mausiano yapi kati yako na wenzako. Baadhi ya njia uneza jenga mausiano na wenzako ni kuwakikisha kuwa kuna ushirikiano kwenye kazi. Ushirikiano kazini ni muhimu sana. Unapofanya kazi kwa ushirikiano na wenzako kule kazini kunaa. Unafanya watu, wanafanya kazi vizuri na kuenza kupitisha malengo yao. Pili, unaeza kuwa na mahusiana mazuri kazini kupitia kwa kusaidiana. Una kutokana na kusaidiana na wenzako kule kazini, unapo hitaji msaada, unapata mahusiano yamekua mazuri pale kazini na kuzuia vita, au vita, au ili kuzuia vita, au kutosikizana pale kazini. Tatu, unaweza jenga mausiano kwa kuheshimu tofauti. Kwenye kazi, kila mtu ana mitazamo na mawazo tofauti. Ili kuhakikisha mausiano ni mema yafaa kila mtu aweze kukua na uwezo wakusikiza na kuheshimu mawasili mawazo ya kila mtu pale kazini. Pia waweza kujengamawasiliano mausiano kwa kuhakikisha kuwa kuna kushirikiana kwenye majukumu. Unapo shiriki na kila mtu kwenye kazi, kwenye kazi majukumu yanapo peano, unapata kila mtu anapata kazi kulingana na uwezo wake. Na kupitia haya, unapata watu wanaweza zungumza vizuri na mausiano yao ya kawa mazuri ili kuhakikisha kuwa lengo la biashara lime timizwa.